Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama ningeondoka mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio, sikize muziki hili niwe nasubira. Hali hii ni ya kila siku, lazim na jifunze kustahimili.

Kununua vitu mtandaoni nirahisi sana. Nihatari pia. Unaona kitu kimoja kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usiviza hitaji. Gharami inakuwa kubwa mwishoni. Inaitaji kuwa makini zaidi. Ninatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tofuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walio kwishanunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajiha dhari.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

Ninaitaji kuenda sokoni, je ninaorotha yangu, hebu niangalie, unga, sukari, mafuta ya kupikia na sabuni Nimeandika yote, ninaitaji pia kununua mboga vitunguu na nyanya, bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili Je, ni kanunuwa kwa wingi au kidogo kidogo. Kwa wingi ni nafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache. Na dhani ni tanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijao kwa mwengine. Duka lile kubwa linapunguzo, leo ni takwenda huko.

Ninahisi usingizi sasa, ni saa ngapi? Saa tatu usiku lazima nilale mapema kesho niamke asubuhi Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi Nimezima taa zote na kufunga mlango Je? Nimeweka kengele ya saa nne ya asubuhi? Hebu niangalie. Ndio imewekwa vizuri Nitazima simu yangu isilete kelele usiku Naomba nilale usingizi mzuri bila kugonjeka wiki hii imekua ya kuchosha mwili. Unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.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

Nivae nini leo hewa ni ya joto au baridi Hebu niangalie nje kwanza jua linaonekana lakini kuna upepo Nathani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo yule shati la blue na suruali nyeusi viatu gani sandali au viatu vyakufunga Kwa kazi nathani viatu vyakufunga ni bora nItachukua jacket ni mwage kwenye mkoba kama itakuwa baridi jioni mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri Ninataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima Nathani mahali hapa ni sawa.